Mara nyingi, mimi hukula ugali, ukiwa na nyama ama kuku ama samaki, chakula hiki hukuwa kitamu na mimi hukipenda na pia huwa kinanipa nguvu, kinanipa nguvu kwa kufanya kazi nzito na rahisi pia na nakipenda kwa sababu huwa kimeandaliwa vyema na napenda harufu yake.

Napenda chakula cha wali na maharage na pia napenda chakula cha chapati na maharage kwa kuwa chakula kitamu nakipenda sana na si chakula kizito ambacho kitaeza nishikilia tumbo sana kwa kuwa ni usiku sina kazi mingi ya kufanya kwa sababu hiyo napenda chakula cha wali kwa sana.

Mfanyi biashara ambaye na mpenda sana dunia hii na ambaye ni bora zaidi kulingana na maoni yangu ni Elon Musk na mpenda sana. E kuwa kwangu kuwa mtu mwenye na fuatilia sana na napenda venye ana ekeza hesabu zenye yee hupiga kabla ekeze mahali fulani na baadaye matokeo ya yeye kuekeza katika mahali ha.

Kwanza kabisa nina kalenda ofisini na mimi hupanga kazi yangu kulingana na venye kalenda imesema kama leo nafaa kufanya kitu hiki na hiki na kile nitafanya hiko kulingana na venye kalenda yangu imesema sitakuja kueka kazi zingine katikati ili kufurahisha mtu mwingine lakini kazi zangu zingine bado sijafanya huwa natangulia kufanya kwanza kazi ambazo nimezieka kwa kalenda kuwa nitafanya hiki na hiki na kile kwa siku hiyo.

Ninapoanza kazi, mimi kwanza hukaa chini katika ofisi yangu, kujifikiria, kuangalia kazi gani ambazo, ninafaa kufanya siku hiyo, kulingana na kalenda yangu na hizo kazi nikisha ziangalia, mimi huomba mungu kuwa anipatie nguvu, nikaweze kufanya kazi hizo siku hiyo na kutangamana na wenzangu kwa kuwapatia maneno ya kuanza kazi asubuhi na nashukuru kufanya kazi hiyo.

Mimi napenda kinywaji cha kahawa sana sana na kama hakuna kahawa mimi hukunywa vhai lakini kwa sana sana napenda kahawa kwa kuwa ni kinywaji kizuri, kina nichangamsha akili, kina nichangamsha mwili na kinafanya nakuwa na hamu ya kufanya kazi siku mzima.

Rangi ninayoipenda sana ni rangi nyeusi na rangi hiyo mimi nimeiona katika ndege. Ndege ya Air New Zealand na nilifurahi sana wakati niliona rangi hiyo na nikavutiwa sana. Na ndege iyo na kampuni iyo ya ndege.

Naam mimi nimefikiria kuanzisha biashara yangu na hata sasa niko katika mpango ya kuanzisha biashara yangu. Nimeanzisha moja na sasa nafikiria kuanzisha biashara ingine kwa kuwa inanisaidia kuwa na msimamo kivyangu. Najisimamia kivyangu katika biashara yangu na nakua kiongozi katika biashara yangu na nafurahia sana kufanya biashara yangu kwa kuwa ina mapato mengi kuliko mimi kufanyia mtu mwingine.

Jambo ambalo napenda kuhusu shirika, shirika langu ni jambo la ushirikiano kufanya kazi pamoja, kusaidiana katika mawazo wakati mtu ako na shida, na kusaidiana kifedha na kihali wakati mtu ako na shida mmoja ama nyingine katika familia yake ama ya kimsingi kivyake yeye mwenyewe.

Mimi huenda mahali pa ibada kila mara mbili kwa wiki naenda hapo kuomba kumshukuru mungu kumtukuza na pia kuheshimu jina lake kwa kuwa ametulinda na kutupa uhai mpaka tukafika wakati huu na tunamshukuru mungu kwa kutulinda.

Mimi napenda rangi nyeusi, huwa inanivutia sana napenda sana mavazi ya kinyeusi napenda kuona mtu akiwa amevalia nguo nyeusi, napenda kuona mahali ikiwa na rangi nyeusi, napenda kuona gari zikiwa za rangi nyeusi, napenda rangi nyeusi sana.